Eee. Ako konza computer situnaitanga kafinya. Na kafinya sana sana miu tumia kafinya kwa kutafta Mainformation ama abari. Kujua rada venye kunaendelea nchi yenye niko na bado nchi zingine kaa za mayolo hivo na cheke. Nikidai kujua rada USA unaona. Natumia kafinyaa tu. Apoteke teke alafu itaeza kunipia uradi ingine natumia kuyandikia ma messages hivi kwongea kukomunicate yani. Kwongea na maarif wangu nikidai through ma social media hizo platforms dhote. Ni kafinyo unisaidia. Kafinya bado miu saidia mi utumia kusoma. Mi ni mwanafunzi natumia kusoma adi kafinya. Ayu ingine kusaidia cheza game nayo bado. Na mabizz weza pata nikona bizna. Kama saii unachiki bizna kaa ii yenye bado unazapiga shugli na kafinya. Hona. Ama kucheza game wakati uko bored tu umeboeka hauna uradia nabidi tu unangia hapa kwa kafinya unachaza naura. Unachaza tu naudira bana.

Eee, eee, kwanza mimi sitoi sadaka First of all mbona sitoi sadaka sadaka inaenda kuliwa na pastor lakini nikitoa mchango mchango najua inaenda kusaidia Ok, kwa mchango, utapata, natoa tips ka za za shule hivi, na za kazi hivi, unaona. Naeza, toa mchango bado ya kusaidia ideas organizations unaona, like mi naprefer mchango, mchango naeza pea mchango ya kusaidiana mtu tu kuinua mtu yani ama kumpeleka shule unaona ama kusaidia kulipa bill ya nini bil ya chuo unacheki ama bill ya hosi unaona hizo ndizo shagla na unaeza hiyo maana sa hizo ndo maana nadai mchango unacheki.

Hii mwezi yenye napenda sana ni December. December obvious ju mi ni member. Na juu December ndio obvious sherehe iko. Na ndio Yesu Christo anazaliwa nini nini, December actually ni mwezi tamu sana huku. Si, tumeipenda sana juu ya sherehe. Hii ni siku za ulevi, eee, hiyo ndio mwezi yenye si tunapenda sana.

Eee. Sasa unaeza pata okey kama inadepend sasa ni gela gani ya mapumziko unacheki. Ju unapatanga kuna tuseme kuna ya asubuhi hivi ka saa nne hivi so ile ya kasaa nne unapata hapo ni ile githaa umenda kukunywa kachai maybe kama uko na mandunya ama ama melenjavati hiyo ndo uradi yako haya after hapo kuna lunch hawa. Unaenda hapo hivyo lunch nayo ndo unaenda kutake your lunch. Obvious ili iweze kuwa fiti after hapa kuna mid afternoon break hiyo tu inakuwanga ya kuenda kuchill tu. Ku relax tu unaona mongo at least iweze kurudi fiti yaani unaona hiyo sana sana ina kuwanga na ka kahawa. Inakuanga 4pm sana sana unaona.

Eee soo kama kawaida mi naishi solo. Eee Obvious tunaishi kwa mtaa. Ka esto tu fulani hivyo. Unaona. Eee Obvious. Ka space ni kadogo. Kuna bafu tu na choo. Nini ka sink. Eee kakitanda kameza hiyo design. Eee na kagas. Unaona. Eee.

Haa mimi ni mtu mbunifu sana. Ikitu ya kwanza mmi hupenda tu kuchanga maidea mpya mpya. Kwa se yaani kufanya kitu kwa style tu tofauti. Yaani kutengeneza kitu kipya kama art hivi, kamuzi, music hizi, project. Kambuweza unaitwa project kuchanganya mambo kwa seli tu fresh yaani maidea zi yaani kuexpress personality yangu. Na fashion hizi majokes yaani tu unacheki. Iyo ndo design.

Ey, maprogram sasa ni mingi, unacheki, kama social media hivi apps, unacheki akina IG, Tiki Taka, unacheki nikidai kushikana na mabeste tu tubanje mariba, tunapatana magram hivyo unacheki. Hiyo ingine ni ma messaging na ma calling apps, unacheki, ma telegram hivyo, hizo. Aha, the other one kuna music, entertainment, unaeza pata YouTube au ama nipate Spotify. Ama boomplay kuchili tu nakurilax pale nadoba mdagi mdagi. Hizo zingine program nao ni obvious, banking, Mobile money mtu wangu ma m-pesa unajua hizo ni maprogram tunacheza nazo juu ya dooh. Dooh lazima unaona. Hizo tu unaona hizo hizo lazima.

Yaani, inadeped. Mimi saa zingi mimi kwanza ya minachukia sana. Kwanza kitu ya kwanza, njaa inakuja hapo hapo. Naskia adi nimechoka yaani, naskia tu ni grab some snacks hivi tu nikule yaani. Mara thirst imenichapa pia unacheki. Yaani inakuanga tu naskianga tu nimeboeka yaani sina sina hizo uradi nachukia tu. Hakuna kitu yoyote, si exciting, si kurelax, si nini, it's very annoying to me.

Mi napenda kudoro mapema. Ju ya mambo mingi sana unaona so mmh kwanza kitu ya kwanza. Mi nishazoea ivo. Mimi nimezoea kulalanga mapema. Napenda kulala mapeema alafu niamke mapema kuliko kulala late Koz iyo time yenye nimelala ndo napatanga time ya sijui.

Mimi, mimi ninapenda kuskiza doba, doba ndio tunda langu la kupendeza doba doba, kusikiza doba na bado kukula doba, unaona, eeh, hiyo ndio chenye napenda sana juu, eeh, that's my, that's my hobby.

Kitu napenda kwanza kitu naonanganga sana ni yaani ma skyline hivi yani cloud vibes ee sometimes unapata yani kuna jua hivi ama ka cool sunset color hivi unacheki. Bado napenda hiyo like haswa vibe ya mtaa. Bado hiyo ni kitu ingine napenda sana. Yani watu wakikapitia tu unacheki yani watu. Badu napenda tu nature venye iko miti ndege unacheki. Masta ma ma ma ma ma ma ma anmalsi zastreets hivi ni kama ma wagido unacheki ama mapaka bado napenda ile githa sasa nganya zina rushwa rushwa unacheki eh hio design manyoka nini hizo vako.

Mi napenda mingi, kama ma TV shows hivi ya, hivi ma drama hivi design unacheki ma comedy, hadi ma soapsi hivi nacheki na na ma reality show. Ngine bado ma news hivi, na cheki, kwanza pale CNN, ama NTV, ma citizenies hizo Vako. Bado ma sports hivi, kuwatch premier league, hiyo ni ingine, ma music channel hivi, na chiki maboom play. Eh bado napenda madoki madocumentari sana hiyo ni uradi.

Hei ndule napenda ni malagunyo. First ongelea lagunya. Wee wee wee. Lagunya ni ya maheavyweight ni ya machampion. Unajua lagz ukienda nayo hadi vurugu pale. Kweli uko fiti yaani lagz hakuna mali haitapitia yaani. Ni waterproof yaani unacheki. Hei ile tu lagzu ndizi napenda sana. Lagunya ndio ndule yenye mi napenda sana actually. Ingine ni mklax pia ju mklax pia ziko the saver dido nyewe. Ni mawaterproof, hakuna mahali haziezi tembelea, hizo tu niza kuuza uoga official, lakini lagzi niza sheree, tu mwenye umeenda place ni unruly, tunavaa lagzi.

Eee, mara tatu kwa siku. Eee, nikiingia shule. Lazima niende maktaba. Mwalimu akimaliza lectures zake bado, lazima niende maktaba kuconfirm chenye nimesoma. Unaona? Naleta jioni kabisa. Jioni time yenye niko free pia. Lazima niende maktaba, niende nisomesome hadi kama ni novel hivi. Unaona ama, ya. Ha ha ha ha.

Ee kwanza masaa nataka starehe lazima ni kuwe na kiche na kichele ili hadi ni kisikia mii sana sana nikiwa tu na niko uke nataka starehe na niko kichele kwanza kitu ya kwanza ni kutravel kutoka tu area ka mjini yaani kwanza kundadi gani baze ya pizza hivi kisha niingie bukla hivi shika mangwai hii ni nini nini unaona hizo mauradi alafutu ni ihivyo.

Ilehe kima nimejifunza sana. Nikuto kutoamini watu kutoamini watu ndiyo hekimayenye nimejifunza sana. Ngeshani ingine ni Decision Na ya decision making. Unacheki. Na kuwayaani unaona. Ingine ni kujifunza kutoka kwa makosa yangu unaona. Bado ingine nimesema. Kimingine nimesoma. Nimesoma ni kuweka. Kuweka priorities. Unacheki hiyoni inengi.

A wakati nimeteveva kenye nafanyaga kwaza kitu ya kwanza ni kuomba kuomba kwanza ndo nafanya nimeteveva alafu wafta hapo kaa niko na kigunga najiwashia kutuliza andas tu kutulia naona soo hizo stress zote zo zinapotea ama kifegi ujua kifegi bado uleta head rush ingini inatuliza stress hivo ama yo yo tension yani yote inatulia ama na meditate nakaa tu mahali chini tu kwanza natulia. Na meditate for a while, until na calm down, atlasa sasa naanza kurizon, what next unaona, yee.

Wewe hadi nyinyi mnaniuliza ufafu sasa unawezajekuwa ati haujui jirani wako si ndio mimi najua kina kimani wote kina kimani ndirangu hao wote nawatambua na nnawajua kwanza sai usitake kujua vile kimani amefungulia ngoma unaona unaona neiba wangu wote nawajua najua hadi tabia zao wengine tunajua hadi kwao, unaona kwa kwa yaani pasonali original wewe umeona original hood yaani juu hadi kwao so hakuna ati maneiba wangu, maneiba wangu wote nawajua na ninawatambua.

Masaa ya majiyo, hee saa asubuhi ngware nitaingia kwa duka kufanya nini. Majioni ndo unahitajingi kwenda kununua supper hivi, unacheki lakini sasa ngware, ngware kuna shagla, labda sasa nikuwe nimeendea kitu kama oris. Ndo utanipata kwa duka asubuhi, unaona lakini sioni kitu ingine inaeza nifanya ni pata kwa duka. Kwa duka asubuhi, instead unafaa unipate kwa bukla si kwa duka.

Ati kipawa ninayo ni kuwa msanii mini mini famu na hana mini msani komea msaportu pale pale youtube follow atamboshkilato.com naona mini msani hindi tu kipa wane na juwa nye.

Hei vibaya sana. Kwanza maoni maoni ya waKenya, wee, usitake sikia pale comment section. Maboyz maboyz yaani? Inakwaga mada kwenye, mimi napenda kuzisoma baidha vibaya sana. Lazima kuzisoma usikie watu wanarudisha nini usikie mentality ya watu huku nje. Uone venye watu wanafikiria.

Masa nane, masa nane, masa ni nane, masa nane, masa nane, miu miu dwele for eight hours. Ok, so cementa yana ni lalee ni jekile kitu around. Ten p.m. Hivi. Ni jekile ten p.m. Utapata nimejiskia kitu seven a.m. Na. Na, over the night akuna kitu nilo jisuke. Miadithi kujisuke yesu kwa mkasi inini like. From nili jekile kutoka tu ten p.m. Hivi. Mi si tu jiski ya tae ya na rada miu jiski ya tu ungoa re Yoke di jindara uka tae ya na.

Hea, mimi napenda sana juu unajua mbona vitu mtandaoni mi hupenda kununua Reason ya kwanza ni ati, vitu za mtandaoni jili mi zinakuwaga mreji si imbo imbo unacheki. Heri badala ya kununua vitu huko nini nini unauziwa vitu imbo. Lakini hata mi nimeuzwa na vitu mtandaoni najua ile nini yenye imekuuzia ni kampuni kubwa unacheki. Kitu ingine nayo napenda kununua vitu mtandaoni nini nini. Vitu mtandaoni ni rahisi yaani, unafika tu ibe rahisi unacheki ziko na ibe ibe ibe ya geto yuti yaani ibe ibe inaereweka soo mtandaoni mtandaoni nayo natambua.

Zoezi yangu ya daily ni kucheza futaa tu kucheza futa pala kitu ya kwenda training na zoezi around tano hivi pm tunatokea saba pm so ukishafika hivi unakam unachange luku obviously kuna luku haziezi cheza unavaa jezi za kucheza ma short and all that na viatu boots nini nini kisha unaingia kwa grao zoezi zoezi kiasi kukimbia kimbia nini nini makons nini nini mabody work. Nini nini alfu mna guza ka game kadogo mna guza ka football match kadogo That's all.

Aaa zi nimeingia ingia coast ee ustake ona uradi siku kwa tuminganga ngenganga hivyo tu na wapero wako angu ila vaketu hivyo usta kia wana uradi ee beach kwa bahari mwanangu na kopemampo zishike yo designer ee kusikuwe na form iyo designer hewe ustake ona ee kule tu kwa maji kwenye wachadaya kupigia mbizi kwa maji ya chunji ee maji ya tena ni mingi unajua beach yani ime chrome ilkwa ime shona unacheki ni uradi uko ndo tuseme ndo place tu pazuri ni mefika fika eh.

Mhm hee hee bado napenda ni uradi sana baidi kwa javisho ya ubao kwanza uba mbadi sasa kwanza tukiwa watoi hizo vako zilikuwa zinabamba hizo shughuli vako tu za ee hujaza ubao kwanza kwa watoi huwa kanashika yaani inakuwa tu riali yangu mbadi sana kwa mbadi.

Hei kazi zangu mi huwa nazipanga na mo ratarata Mo taratarai that's it So from kuanzia ngware So tuseme hiyo siku nikona niko nadai kufua nguo. Ehe nadai kuenda class. Nadai nadai bado kuosha vyombo so unapata niko na class around kitu ten So hiyo siku unapata nimeamka so nianze kufua ikiseme ifikeee Seven thate nshamliza kufua. Njchukwe nipige breakfast on seven thirty hapo hivo hadi kitu eight hivi Breakfast itakuwa ishaiva na nishakula akula After hapo nioshe vyombo nini nini na staff halafu nimaliza alafu niende chuo.